Ndiyo napenda kusoma maoni mtandaoni kwa sababu hunipa fursa ya kuona mitazamo tofauti ya watu kuhusu mada mbalimbali maoni haya hunisaidia kuelewa jinsi wengine wanavyofikiri wanavyochambua maswala na wanavyoshiriki uzoefu wao binafsi. Kupitia maoni ya watu naweza kujifunza mambo mapya. Kupanua uelewa wangu na wakati mwingine kupata mawazo au suluhisho ambazo sikuwa nimezifikiria awali pia kusoma maoni mtandaoni hunisaidia kufanya maamuzi bora. Hasa ninapohitaji kununua bidhaa na kuchagua huduma fulani maoni ya watumiaji wengine hunipa picha halisi kuhusu ubora faida na changamoto zinazoweza kujitokeza. Zaidi ya hayo maoni mtandaoni hunifanya nijisikie nimeunganishwa na jamii pana kwa sababu najua kuna watu wengine wanaoshiriki mawazo na uzoefu unaofanana na wangu.

Napenda kuandika kwa kompyuta kuliko kuandika kwa mkono. Hasa kwa sababu ni haraka na nirahisi kufanya marekebisho. Ninapo kuwana andika na kompyuta naweza kupanga mawazo yangu vizuri kusahihisha makosa kwa urahisi. Na kuongeza au kupunguza maudhui bila usumbufu. Pia kompyuta huu nisaidia kuhifadhi kazi zangu kwa usalama na kuzifikia wakati wowote ninapozihitaji. Hata hivyo, kuandika kwa mkono nako kuna nafasi yake, hasa pale ni napo taka kutulia na kufikiria kwa kina. Kuandika kwa mkono hunisaidia kuzingatia zaidi, na wakati mwingine hunifanya nijisikie, nimeunganishwa zaidi na ninacho andika. Kwa ujumla, napendelea kompyta kwa kazi nyingi kwa kila siku lakini kuandika kwa mkona bado ni muhimu katika hali fulani.

Wakati wa mapumziko ya mchana mara nyingi, hutumia muda huu kupumzika kidogo na kujirekebisha kiakili. Naweza kula chakula cha mchana kwa utulivu. Kisha kuchukua muda mfupi kupumzika na marafiki au wenzangu, ili kubadilishana mawazo. Wakati mwingine, napenda kusikiliza muziki au kuangalia taarifa mtandaoni, ili kuodoa uchovu wa kazi au masomo. Pia hutumia mapumziko ya mchana kupanga shuguri zinazofuata kwa siku mzima. Hii hunisaidia kurejea kwenye majukumu nikiwa na nguvu mpya na umakini zaidi. Mapumziko haya ni muhimu kwangu kwa sababu hunipa nafasi ya kusawazisha kazi afya na ustawi wa akili.

Kwa mtazamo wangu wa kuanza. Mfanyibiashara bora zaidi ninae mfahamu ni Jeff Bezos. Mwanzilishi wa kampuni ya Amazon. Lipo mjua kwa mara ya kwanza kilicho nivutia ni jinsi alivyo kuwa na maono makubwa sana abayo yalionekana ya ajabu kwa watu wengi wakati huo. Alianza amazon kama duka la vitabu mtandaoni akiwa kwenye gereji. Jambo ambaro halikuonekana kama wazo kubwa. Lakini alikuwa na imani kubwa na mustakabali wa biashara ya mtandaoni napenda biashara aliofanya Jeff Bezos kwa sababu alijikita zaidi kwenye maono ya muda mlefu baada ya faida za haraka alikuwa tajiri kupoteza faida kwa miaka mingi ili kujenga mifumo imara teknolojia na uwaminifu wa wateja Amazon ilikuwa hatua kwa hatua hadi kuwa kampuni kubwa sana inahusika na biashara ya mtandaoni teknolojia na wingu la AWS. Ufali usafirishaji burudani na hata akili bandia. Hii inanifundisha kuwa biashara bola haihitaji kukua halaka sana. Bali inahitaji uvumilivu. Mikakati na udhubutu wa kufikiria. Bali kitu cha ajabu ninacho kubuka kuhusu Jeff Bezos ni uwamuzi wake wa kuwacha kazi mzuri aliofanya aliyo kuwa nayo Wall Street ilikuwa kufuata wazo lake la Amazon. Watu wengi waliamini alikuwa aki hatalisha maisha yake ya kifedha lakini yeye aliamini kuwa alijilaumu zaidi jiraumu zaidi ikiwa asige try wazo lake kuliko kuliko akijaribu na kushidwa pia. Pia aliendelea sana kushirikiza wateja kuliko washidani akiamini kuwa mahitaji ya wateja dio dira na mafanikio ya biashara. Hii lilikuwa jambo la kipeke na labusara sana. Kutoka kwa Jeff Bezos, nimejifunza mabo mengi muhimu. Kwanza nimejifunza umuhimu wa kuchukua hatali zirizo pimwa na kuwamini maono yako hata kama wengine hawa yaelewi. Pili nimejifunza kuwa kushidwa si mwisho wa safari bali ni sehemu ya kujifunza. Bali inahitaji uvumilivu. Mikakati na udhubutu wa kufikiria. Bali kitu cha ajabu ninacho kubuka kuhusu Jeff Bezos ni uwamuzi wake wa kuwacha kazi mzuri aliofanya. Tatu, nimejifunza umuhimu wa nidhamu ubunifu na kuendelea kubolesha huduma kila wakati. Nina hisi kuwa jia yake ya kufanya biashara ni kuvutia na kuhamazisha sana. Alionyesha kuwa biashara sio tu kuhusu pesa bali ni kuhusu kutatua matatizo ya watu. Kujenga dhamani na kuleta mabandiliko ya kudumu. Njia yake inanipa motisha na kufikiria biashara kama chombo cha kujenga maisha bora. Si kwa mfanyi biashara peke bali pia kwa jamii kwa ujumla. Kwa hiyo, Jeff Bezos anabaki kuwa mfano mkubwa kwangu wa mfanyi biashara bora kwenye mkono uvumnirifu ujasiri wa kipekee.

Michezo ya olimpiki ni tukio kubwa sana kwangu kwa sababu huleta pamoja wana michezo kutoka mataifa mbalimbali. Wakishidana na kwa amani, heshima na ubora. Kati ya michezo yote ya olimpiki michezo niliopenda zaidi ni mbio za riadha mpira wa kikapu na kuogelea. Michezo hii hunivutia kwa sababu inaonyesha nguvu ya mwili nidhamu na hali ya juu na juhudi kubwa ambazo wanamichezo huweka ili kufikia ndoto zao. Ninapenda sana mbio za riadha hasaa mbio fupi kama mita mia moja na mita mia mbili kwa sababu ni za kusisimua na huamuliwa kwa sekunde chache sana. Kila mwanariadha huingia uwanjani akiwa na shinikizo kubwa. Lakini bado hujituma kwa nguvu zote. Michezo hii hunikumbusha kuwa mafanikio mara nyingi hutegemea maandalizi ya muda mrefu hata kama matokeo yanaonekana kwa muda mfupi. Pia napenda kuogelea kwa sababu ni mchezo unaohitaji nidhamu, pumzi sahihi na uvumilivu mkubwa na ni huvutia kuona wanamichezo akivunja rekodi baada ya rekodi. Ninakumbuka sana mchezo ya olimpiki ambayo ilinifurahisha. Kutazama hasaa mashindano ya riadha ambapo wanamichezo walivunja rekodi za dunia au kushinda baada ya kushindana kwa karibu sana. Wakati mwingine unashuhudia mwanamichezo aliyekuwa hajulikani sana akishinda dhahabu. Jambo ambalo hunipa furaha na kunifanya ni amue kuwa kila mtu ana nafasi ya kufanikiwa. Pia sherehe za ufunguzi wa kufungua hunipa hisia ya umoja na fahari ya kimataifa. Wakati wa michezo wa olimpiki ninahisi msisimko motisha na heshima kubwa kwa wanamichezo wote. Kuna watu wakijitoa kwa miaka mingi kwa ajili ya dakika chache za mashindano hunifanya niheshimu sana kazi ngumu na kujitolea, michezo ya olimpiki. Hunipa matumaini na kunikumbusha kuwa bidii, nidhamu na imani mtu anaweza kufika malengo makubwa sana maishani.

Uzoefu mmoja wa kushangaza niliowahi kupata ni wakati nilipopata nafasi ya kufanya kazi au kushiriki kwenye mradi ulio kuwa nje ya matarajio yangu ya awali. Lakini ukageuka kuwa uzoefu wa kujifunza sana. Mwanzoni nilikuwa na wasiwasi kwa sababu mazingira yalikuwa mapya na majukumu yalionekana kuwa mangumu lakini nilipoanza kushiriki kikamilifu niligudua uwezo wangu abao sikuwa nimeutambua hapo awali. Kilichofanya uzoefu huu kuwa wakushangaza za hili ni jinsi ulivyo nibadilisha kufikirea. Nilijifunza kujiamini kuwasiriana vizuri na watu tofauti na kukabiliana na changamoto bila hofu. Pia nilishangazwa na msaada nilioupata kutoka kwa watu niliokuwa nikifanya nao kazi. Jabo lililonionyesha umuhimu wa ushirikiano na unyenyekevu. Uzoefo huo uliniacha nikiwa na kubukubu ya kudumu na mafanikio muhimu ambayo ya yanaendelea kuniongoza katika maisha yangu ya kila siku na kazi.

Wakati umeme unapokatika mara nyingi huchukua muda kidogo wa kufikiria na kupanga nini cha kufanya baada ya kuendelea kwa kawaida. Kwanza napenda kuhakikisha kuwa vifaa vyote vya elektroniki vimezimwa ili kuepuka matatizo yanayo weza kutokana na kuunganishwa kwa ghafla. Baada ya hapo, napata nafasi ya kufanya shughuli ambazo hazitegemei umeme kama kusoma kitabu kuadika maelezo ya mawazo au kupanga mambo ya siku zijazo. Wakati mwingine, napenda kutumia muda huu kuzungumuza na familia na marafiki ili kuimarisha usiano. Pia nifunsa zuri ya kupumzika kidogo kufikilia maisha na kupata kufanya mazoezi ya mwili kama kutembea au kufanya stretching. Shida kidogo ya umeme inaweza kugeuka kuwa wakati wa kustalehe. Kufikiria na kufanya mambo ya ubunifu abayo kwa kawaida sijaweza kuifanya wakati umeme upo. Kwa hivyo, baada ya kuho fiwa mimi ujaribu kutumia muda huo. Kwa faida yangu na kunipa mtazamo mpya wa kila siku.

Kwa kawaida huwa nagoja na kuangalia barua pepe mara kadhaa kwa siku hasa kulingana na majukumu nilio nayo asubuhi huwa ni mara ya kwanza kuangalia barua pepe ili kuona kama kuna ujumbe muhimu unaohitaji kushughulikia haraka hii hunisaidia kupanga kuipa vipaumbele vya siku yangu mapema na kuanza kazi nikiwa na mwelekeo ulio wazi. Katika muda wa mchana huangalia tena barua pepe mara chache hasa pale ninapo kuwa nikifanya kazi au ninapo subiri majibu kutoka kwa wateja wa ajiri au washirika wa kazi. Jioni huangalia tena ili kuhakikisha hakuna ujumbe muhimu uliokosa au kufunga shughuli za siku vizuri. Hata hivyo hujitahidi kuweka mipaka ili nisi tumia muda mwingi sana kwenye barua pepe. Kwa sababu kufanya hivyo kunaweza kupunguza umakini na tija. Kwa jumla kuna kuangalia barua pepe mara kadhaa kwa siku hunisaidia kuwa na taarifa. Kuwa mwepesi wa kujibu na kudumisha mawasiliano bora.

Napenda kwenda sinema mara chache kwa mwezi. Kulingana na munda wangu wa filamu zinazo tokea. Siendi kila wiki lakini ninapopata filamu nzuri inayovutia sana napanga muda maalumu na kuenda kuitazama. Kwangu kwenda sinema ni zaidi ya kutazama filamu. Ni uzoefu mzima unaohusiana na mazingira sauti nzuri na umakini ambao wakati mwingine si rahisi kuupata nyumbani ninapenda kuenda cinema kwa sababu hunipa nafasi ya kupumzika na kujitenga kidogo na shuguli za kila siku. Pia ni njia nzuri ya kushirikiana na marafiki au familia. Tukishiriki hisia na mazungumuzo baada ya firamu. Hata hivyo, kama sina muda wa kuenda sinema ninafurahia pia kutazama firamu nyubani lakini mara chache ninapopata nafasi ya kuenda sinema huwa ni tukio maalumu kwangu.

Ndio. Nimewahi kufanya yoga mara kadhaa na kila wakati ni uzoefu wa kipekee na wa kustarehe. Ninapofanya yoga napata nafasi ya kutulia kiakili na kifiziki. Kuzingatia pumzi yangu na kufikiria kwa undani kila hatua ninayo ifanya. Yoga hunifundisha nidhamu, uvumilivu na umuhimu wa kusawazisha mwilini na akili. Jambo ambalo linaniwezesha kusaidia kupumzika, kupunguza msongo wa mawazo na kuongeza umakini katika maisha ya kila siku. Napenda yoga kwa sababu si mchezo wa mwili. Ukijumuisha na nguvu, uthibiti na urahisi wa mwili huwa baadhi ya mchakato au mazoezi ni mangumu mwanzoni lakini hubadilika kadri unavyo endelea. Kila mara ninapo, maliza kufanya yoga ninahisi utulivu nguvu na furaha ndogo ya ndani. Jambo linalo nifanya niwe na utazama chanya zaidi kwa shughuli zangu za kila siku.

Mchana. Mimi mara nyingi hula chakula ambacho ni kirahisi kutengeneza lakini pia chenye lishe ya kutosha ili kunipa nguvu ya kuendelea na shuguli zangu za kila siku. Kwa kawaida chakula hiki kinaweza kujumuisha wali au ugali pamoja na boga na proteini kama nyama samaki au mayai. Kwa mfano, mara nyingi napendelea kula wali mweupe au mchele wa kawaida. Ukiunganishwa na boga za majani kama skumawiki, mchicha au cabbage hii hutoa vitamini na madini muhimu kwa mwili hasa kwa kuimarisha afya ya macho ngozi na mifupa. Zaidi ya hayo, napenda pia kujumuisha chanzo cha proteini katika chakula changu cha mchana. Hii inaweza kuwa nyama ya kuku, nyama ya ngombe samaki au hata mayai. Proteini ni muhimu kama kwa mwili. Kwani hunisaidia kujenga na kutengeneza misuli, kurekebisha seri zinazoharibika na kutoa nisharti mara nyingine, ikiwa sina muda mwingi wa kuanda chakula kuchanganya napendelea kufanya sadwichi yenye matunda au boga ya baazi ya nyama au samaki. Kwa sababu ni rahisi na haraka. Vile vile, mara nyingi huwa na kinywaji kama maji au chai ili kuhakikisha kuwa mwili unakaa umehydratiwa na kuendelea kuwa na nguvu. Napendelea kuepuka vyakula vyenye mafuta mengi na sukari nyingi mchana. Kwani vinaweza kufanya ni shati yangu kushuka na kuleta uchovu. Kwa hivyo mchana ni muda muhimu wa kupata chakula chenye lishe ya kutosha ili kuendelea na shuguli za mchana bila kuchoka. Kwa mustali chakura ninacho kula mara nyingi mchana ni mchanganiko wa wali au ugali, mboga na proteini kama nyama, samaki au mayai. Pamoja na kinywaji cha kutosha hii hutoa lishe kamili na husaidia mwili kufanya kazi zake vyema kwa masaa yote ya mchana.

Ndio, nimewahi kwenda kwenye tamasha la muziki na ni moja ya uzoefu ambayo hauwezi kusahaulika kwa urahisi. Tamasha hilo lilikuwa la kipekee kwa sababu lilijumuisha muziki mzuri burudani ya nafasi ya kushirikiana na watu wenye hamu sawa ya muziki. Nilipofika kwenye tamasha nilivutiwa mara moja na hali ya mandhari. Kama vile taa zilizong'aa sauti za muziki ikienea kwa nguvu na watu wakicheza kwa furaha. Hali hii ilifanya nijisikie kama sehemu ya jambo kubwa na la kushangaza. Wakati wa tamasha nilifurahia aina mbali mbali za muziki kutoka ngoma ya kiasili hadi nyimbo za kisasa. Kila kipengele cha muziki kilikuwa na hisia tofauti. Baadhi ya nyimbo zilikuwa za kuamsha hisia za furaha na kusherehekea. Wakati mwingine zilikuwa za kutuliza au kufikiri. Niliposhirikiana na wapenzi wenzangu wa muziki tukicheza na kuimba pamoja. Nilijisikia mshikamano mkubwa. Na watu wengine jambo ambalo halipatikani kila siku. Aidha tamasha hilo ilikuwa kikomo cha burudani na kujifunza. Nilipata nafasi ya kuona wasanii wakitumia mbinu mbalimbali za muziki kuangalia jinsi wanavyo nda midundo na hata kuzungumza na baadhi ya wapenzi wenzangu. Wapenzi wenzangu wa muziki kuhusu vipindi vya nyimbo wanazozipenda zaidi. Hii ilinifundisha pia jinsi ya mziki unavyoweza kuunganisha watu kuunda hisia na kutoa nguvu ya kipekee ya furaha.

Mimi huhifadhi pesa kwa mpangilio na nidhamu. Nikitambua kuwa kuweka akiba ni jambo muhimu kwa maisha ya sasa na ya baadae. Kwanza kabisa, huanza kwa kupanga bajeti ya mapato na matumizi yangu. Hii inanisaidia kuelewa pesa ninazo pata na jinsi ninavyo tumia. Hivyo, ninaweza kutenga kiasi fulani cha pesa kwa ajiri ya akiba kabla ya kutumia sehemu iliobaki kwa mahitaji mengine. Pili, mimi huweka lengo la kuokoa pesa kama vile kwa dharula miradi ya badae na mahitaji muhimu kama elimu na uwekezaji. Kwa kuwa na lengo kuna nipa motisha na kuelewa kuwa akiba hata kama kiasi kinachowekwa nikidogo mara nyingi, hujiambia kuwa hata akiba dogo ikifanywa kwa uthibiti huleta matokeo makubwa kwa muda mrefu aidha hutumia njia salama za kuhifadhi pesa kama akautia benki au huduma za pesa kwa simu, ili pesa zangu ziwe salama na zisiwe rahisi kutumiwa bila mpango. Njia hizi hunisaidia pia kufuatilia maendeleo ya akiba yangu na kunifanya nijisikie mwajibikaji zaidi. Zaidi ya hayo, hujitahidi kupunguza matumizi yasio ya pazima kama kununua vitu ambavyo sio muhimu au kutumia pesa kwa anasa kupita kiasi. Baada yake kujifunza kutofautisha kati ya mahitaji na matamanio. Hii hunisaidia kubaki na pesa zaidi na kuweka akiba bila kujinyima sana. Kwa ujumla, nahifadhi pesa kwa kupanga bajeti kuweka malengo. Kutumia njia salama za kuhifadhi na kuthibiti matumizi. Njia hizi hunisaidia kuwa na utulivu wakifedha na kujiandaa kwa changamoto za baadae na kujijenga kujenga maisha yenye usalama na uhakika zaidi.

Kifaa cha kiteknolojia siwezi kuishi pasipo nacho ni simu ya mkononi. Simu imekuwa sehemu muhimu sana ya maisha yangu ya kila siku kwa sababu huni saidia katika mawasiliano kazi na hata burudani kupitia simu naweza kuhasiriana kwa urahisi na familia. Marafiki na watu wa kazi na kupiga simu kutuma ujumbe na kutumia mitandao ya kijamii. Jambo linalofanya nibaki karibu na watu ninao wahitaji. Zaidi ya mawasiliana simu hunisaidia kupata taarifa na maarifa kwa haraka. Naweza kusoma habari kujifunza mambo mapya kupitia mtandao na kutafuta suluhisho la changamoto bali ninapo kutana nazo katika maisha ya kila siku hii hunifanya niwe na kuelewa mapana ya dunia na kuendeleza kujifunza bila mipaka. Pia simu ni muhimu katika kazi na mipango ya kila siku. Ninatumia kupanga ratiba kueka kumbukumbu na kudumisha kazi na kufuatilia majukumu yangu vile vile hunisaidia katika shughuli za kifedha. Kama kutumia na kupokea pesa jambo ambalo lina rahihisha maisha yangu na kiasi ki kubwa. Kwa upande wa burudani, simu hunipa nafasi ya kusikiliza muziki, kutazama video na kupiga picha. Hivyo hunifanya nipumzike baada ya kazi na shughuli nyingi. Kwa ujumla, simu ya mkononi ni kifaa ambacho siwezi kuishi pasipo. Kwa sababu huu niunganisha vipengele vingi vya maisha yangu katika kifaa ki moja na kufanya maisha yawe rahisi na haraka na yenye ufanisi zaidi.

Kwa ujumra, napendelea kuvaa t-shirt kuliko shati, kwa sababu t-shirt hunipa uhuru na falaja, zaidi katika maisha yangu ya kila siku. T-shirt ninahisi kuvaa haina masharti mengi. Na inaonifanya nijiskie huru wakati wa kufanya shuguli za kawaida na kwa matebezi. Kufanya kazi nyepezi na kukaa nyumbani. Sababu nyingine inayofanya nipende t-shirt ni kwamba inaendana na mazingina mengi. Naweza kuivaa wakati wa joto kwa sababu ni nyempesi na huru, hewa hupita. Hivyo, hunisaidia kujisikia balidi na kujisikia huru. Pia t-shirt huja katika mitido ya rangi mbali mbali, ambayo huniruhusu kuchagua inayo lingana na ladha au hali ya siku husika. Hata hivyo, si kwamba sipendi shati kabisa, ninavaa shati pale inapo hitajika hasa katika mazingira rasmi kama mkutano hafla au shuguli za kikazi inazo hitaji mwonekano wa nadhifu zaidi. Shati ufanya nionekane nadhifu, mwenye heshima na mwenye kujiamini zaidi katika mazingira haya. Kwa ujumla, napendelea t-shirt kwa sababu matumizi ya kila siku ni rahisi na faraja lakini hutumia shati katika nyakati maalum zinazo hitaji mwanekano rasmi zaidi. Hio hunisaidai kuedana na mazingira tofauti huku nikiendelea kujisikia vizuri na kujiamili.

Muziki ni sehemu muhimu sana ya maisha yangu. Na ninafurahia aina mbali ya mbalimbali lakini ninapendelea hasa bongo flavor na reggae. Napenda bongo flavor kwa sababu ina midundo yenye nguvu, maneno yanayogusa hisia na ujumbe unaohimiza maisha ya kila siku. Msanii ninayempenda zaidi katika bongo flavor ni diamond platinum kwa sababu, nyimbo zake huchanganya ubunifu, hisia na burudani kwa kiwango cha juu. Kila wakati ninapousikiza nyimbo zake nahisi furaha, motisha na wakati mwingine huzuni pia. Inapopokelewa katika maneno yake. Jambo linalofanya nijisikie muunganisho wa kipekee wa muziki. Kwa upande mwingine, reggae napenda midundo yake na utulivu, mpangilio na kupumzika na ujumbe wa amani na mshikamano. Maishani nimechagua msanii namchagua lucky dube. Ambaye nyimbo zake zina ujumbe wa kweli kuhusu maisha, haki na mshikamano ya kijamii. Kusikiliza nyimbo zake hunisaidia kupumzika, kutuliza akili na kupata mtazamo chanya kuhusu changamoto za kila siku. Reggae pia hunifanya nijisikie huru na kuondoa msongo wa mawazo uliosanywa kutoka kwenye shughuli zangu za kila siku. Mara nyingi, ninapopenda kusikiliza muziki ni nyakati za mapumziko asubuhi au jioni au wakati ninapo kuwa safarini. Muziki hunisaidia kuimarisha hisia zangu. Kuniburudisha na kunipa motisha ya kuendelea na kazi au masomo. Hata pale muziki unachezwa vibaya au kwa sauti isiyofaa. Bado ninaweza kuthamini ujumbe au midido yake. Ingawa hisia ya furaha si kubwa kama inapochezwa vizuri, muziki unakuwa na sauti bora na kuwa na midundo sahihi. Hunifanya nijisikie furaha, kujiamini na kuwa nishati na kufanya kazi au shughuli zangu za kila siku. Kwa ujumla, ninapenda sana aina ya bongo flavor, diamond platinum na burudani na hisia zake. Na pia reggae lucky dube kwa ujumbe wa amani na utulivu. Muziki ni sehemu ya maisha yangu. Hunisaidia kujieleza, kupumzika na kufurahia kila siku kwa njia ya kipekee.

Mimi napenda wanyama wa aina mbalimbali, lakini ninaangalia faida na uhusiano wangu nao. Kwanza kabisa, nina mbwa kama mnyama wa kufugwa nyumbani. Mbwa huyu ni rafiki wa kweli nyumbani. Huniletea furaha na usalama. Napenda kumlinda na kumpea na kucheza naye mara kwa mara. Mbwa pia hunisaidia kuwa na hisia za faraja na amani. Kwani uwepo wake nyumbani hunifanya nijisikie salama na kinyevunyevu. Haitha, nina ng'ombe ambao nawaweka kwa faida. Ng'ombe huwa, hutoa maziwa ambayo ni muhimu kwa familia au hata kwa biashara dogo. Kwa kuwalisha vizuri na kuwaweka kwa uangalifu, ninapata maziwa safi na yenye afya. Jambo linalonifaidisha kupata lishe ya familia na pia kunipa kipato kidogo. Pia ng'ombe hunifundisha kuwa mwangalifu, kuwa na uvumilivu na kuhakikisha wanyama wangu wanapata mazingira bora ya ukuaji. Zaidi ya hayo, nina kuku ambao ninawalea kwa faida ya biashara. Kuku hawa hutoa mayai ambayo huzalishwa kwa matunzo na au matumizi ya nyumbani. Kupata mayai ya kila siku hunisaidia kuepuka gharama kubwa ya chakula na pia kunisaidia kujifunza masuala ya biashara ndogo. Kama kupanga mauzo, kuhesabu mapato na kudumisha usafi na afya ya wanyama. Kwa ujumla, napenda wanyama wa aina mbalimbali kwa sababu kila mmoja ana thamani yake na tofauti zake. Mbwa ni rafiki wa kweli wa nyumbani. Ng'ombe hutoa maziwa muhimu na kuku huchangia faida ya biashara. Kila mnyama hunifundisha masuala ya uwajibikaji, utulivu, uvumilivu na uangalifu, na huchangia maisha yangu ya kila siku kwa furaha na manufaa.

Ndio. Napenda chakula kitamu sana. Kwa sababu chakula kizuri hunile huniletea furaha na kunifanya nijisikie nimeridhika. Chakula kitamu hunifanya nifurahie zaidi muda wa kula. Kwani ladha nzuri huongeza hamu ya chakula na kunipa hisia ya kuridhika ninapokula chakula kinachoandaliwa vizuri. Nahisi kama ninadhami ninadhamini na kujipa zawadi baada ya kazi au shughuli za kila siku. Pia napenda chakula kitamu kwa sababu hunileta hamu sana kula kwa afya. Mara nyingi, chakula kitamu hakimaanishi chakula cha gharama kubwa. Bali ni chakula kinachopikwa kwa usafi na kwa viungo sahihi kwa upendo. Vyakula vya nyumbani vin vinavyopikwa vizuri hunipea nguvu. Kunijenga afya bora na kunisaidia kuendelea na shughuli zangu za na kupata nguvu mpya. Aidha, chakula kitamu huniletea, hunileta karibu na watu wengine wakati wakula chakula kizuri, pamoja ra na familia au marafiki. Huongeza mshikamano na furaha ya pamoja. Mazungumzo huwa mazuri zaidi na muda hupita kwa haraka kwa sababu kila mtu anafurahia ladha ya chakula na uwepo wa wengine. Kwa ujumla, napenda chakula kitamu kwa sababu hunifurahisha kimwili na hisia. Hunipa furaha, hunijenga, afya njema na, hunisaidia kufurahia maisha ya kila siku. Chakula kitamu ni sehemu muhimu ya maisha yangu na hunifanya ni jisikie vizuri na mwenye shukran kila ninapokikula.

Ndio, napenda muziki wajadi kwa sababu una umuhimu mkubwa katika kuhifadhi utamaduni na historia ya jamii. Muziki wa jadi hunikumbusha mizizi ya jamii yetu namna watu wa zamani walivyoishi. Na jinsi walivyotumia muziki kuwasilisha ujumbe, kufundisha maadili na kuunganisha watu. Kila ala ya mziki wa jadi na kila wimbo una maana yake jambo lililofanya niheshimu na kuthamini sana. Napenda mziki wa jadi pia kwa sababu una ujumbe wa kina na wa kweli. Mara nyingi nyimbo za jadi hueleza maswala ya maisha kama mshikamano heshima kazi na umoja wa familia. Kusikiliza mziki huu hunipa utulivu na akili ya kunifanya nifikirie kwa kina kuhusu maisha ya jamii. Ninapoyaishi aidha midundo na mziki wa jadi hua wa kipekee na wa kuvutia, hivyo hunifanya nijiskie karibu zaidi na tamaduni zetu. Zaidi ya hayo, mziki wa jadi hupigwa katika hafla muhimu za kijamii kama sherehe za kitamaduni, harusi, matambiko. Wakati ninapousikia katika hafla hizi, huleta furaha na hisia ya moja kwa moja, watu wengine, na kuna watu wengine. Hunifanya nijisikie kuwa sehemu ya jamii kubwa.

Napenda kusherehekea mafanikio ya timu kwa njia inayojumuisha shukrani, furaha na, mishikamano. Kwanza kabisa tunapo shidana au kufanikisha miradi fulani. Tunajumuika pamoja kama timu kuonyesha shukrani kwa juhudi za kila mmoja, hii inaniwezesha kuwa kwa kusema maneno ya pongezi kuandika ujumbe wa furaha na kutabua mchango wa kila mshiriki. Kwa njia hii, kila mtu anahisi kuthaminiwa na kuungwa mkono jabo linalo ongeza motisha na kufanya kazi kwa jali na zaidi siku za badaye. Aidha, mara nyingi tunasherekea kwa shuguli za pamoja. Nje ya kazi kama kula chakula pamoja. Kufanya piknik na michezo na burudani. Sherehe hizi zinasaidia kuimarisha mshikamano wa jamii katika wanachama wa timu na kunipa nafasi ya kupumuzika na kufurahia mafanikio baada ya kazi ngumu. Pia zinasaidia kuodoa mkazo na kuimarisha hisia za urafiki na mshikamano ndani ya timu. Zaidi ya hayo. Napena kusherekea kwa kuthamini mafanikio. Kwa kifedha au zawadi ndogo kama ishara ya pongezi. Hii inaweza kuwa zawadi kidogo cheti au kitu kidogo cha kumbu kumbu kinacho kubusha wanachama mafanikio. Wanawalio chachusha. Kwa bidii. Njia hizi zote husaidia kuimarisha morali kuongeza motisha na kufanya timu kuwa na mshikamano wa kudumu. Kwa ujumla, napenda kusherehekea mafanikio ya timu kwa kutambua mchango wa kila mmoja na kufanya shugli za pamoja za furaha na kutoa pongezi au zawadi ndogo. Ni kupitia njia hizi. Husaidia kuongeza ushirikiano motisha na hisia ya ya furaha huku ziki hakikisha kwamba kila mshiriki anahisi kuthaminiwa kutokana na jitihada zake.

Kuna mambo mengi yanayoweza kunipa motisha kazini. Na yote yanategemea jinsi yalivyonifanya nijisikie kuthaminiwa. Kuhusika na kuwa na maana katika kazi yangu. Kwanza kabisa kuzingatia na kuthamini jitihada zangu kunanipa motisha kubwa. Wakati boss au wenzangu wanaponipa pongezi kuonekana kwa mafanikio yangu au kusherehekea kwa kazi nzuri niliofanya. Ninahisi kuwa kazi yangu ina maana. Hii inanifanya nifanye zaidi na kwa bidii ili kufanikisha malengo ya timu au shirika. Pili, motisha kazini huletwa na mazingira mazuri ya kazi. Ikiwa mahali pa kazi ni salama pa heshima na pa mshikamano kazini ya wenzangu, ninapata furaha na kufanya kazi. Kuwa na timu yenye mshikamano na urafiki ambao wenzangu wanashirikiana bila hasira au mgogoro kunanifanya nijisikie kuhamashika kufanya kazi zaidi na kushirikiana ili kufanikisha kila jambo. Zaidi ya hayo malengo ya wazi na changamoto zinaweza kufanikisha na hunipa motisha, napenda kujua ni nini kinachotakiwa nifanikisha jinsi ya kufanikisha kila hatua na kuona matokeo ya kazi yangu. Ukiwa na mpango mzuri najua juhudi zangu hazipotei na kuona maendeleo kidogo kidogo. Hunipa furaha na motisha wa kuendelea. Kwa ujumla kinachonipa motisha kazini ni kutambuliwa kwa jitihada zangu na kuwa na sehemu ya mazingira nzuri ya kazi na kuwepo kwa malengo yenye changamoto zinazoweza kufanikishwa. Hii yote hunisaidia kuwa na ari bidii na furaha ya kufanya kazi huku nikijua kwamba jitihada zangu haziendi bure.

Napendelea kuwasiliana na wafanyikazi wenzangu kwa njia ya uwazi na heshima na yenye uwazi. Kila mara ninapokuwa kazini hujaribu kuhakikisha kwamba mawasiliano yangu ni ya uwazi ili kuepuka kutoelewana. Kwa mfano, napenda kuzungumza na uwazi kuhusu majukumu, kila mara ninapokuwa kazini hujaribu kuhakikisha kwamba mawasiliano yangu ni ya uwazi ili kuepuka kutoelewana. Aidha namheshimu kila mfanyikazi wakati wa kuwasiliana bila kujali nafasi yake au cheo chake. Kujieleza kwa heshima kunanisaidia kuunda mazingira ya kazi yenye mshikamano na urafiki. Ambapo kila mmoja anahisi kuthaminiwa. Mara nyingi tunatumia mkutano wa aina kwa aina. Simu au ujumbe za mtandao. Kunahakikisha kila mmoja anakuwa na taarifa za muhimu wa kazi zinaendelea vizuri. Zaidi ya hayo napenda kusikiliza maoni ya mawazo ya wenzangu. Mawazo yao mara nyingi huchangia kuboresha kazi na kutatua changamoto zinazotukumba. Kwa mfano katika mkutano wa timu, kila mtu hupewa nafasi ya kutoa maoni, kushirikiana na kutoa mapendekezo. Hi husaidia kuimarisha uhusiano wa wafanyikazi na kunipa motisha ya kufanya kazi kwa bidii zaidi. Kwa ujumla, napendelea kushirikiana na wafanyikazi wenzangu uwazi, heshima na usilikizi na wa kina. Njia hii husaidia kujenga mazingira ya kazi, yenye mshikamano, motisha na ufanisi. Huku kila mfanyikazi aki hisi kuthaminiwa na kuwa sehemu muhimu ya timu.

Kwa ujumla, napendelea hali ya baridi kuliko joto. Kwa sababu, baridi hunifanya nijiiskie faraja na utulivu wa mwili na akili. Katika hali ya baridi, ninapata nafasi ya kutumia mavazi ya nayofaa kutumia blanketi au koti na kufanya shughuli za kila siku bila kuwa na hisia ya uchovu wa joto na au kichefu-chefu. Baridi pia hunifanya nijisikie mwenye nguvu zaidi kwani mwili hauna joto kali. Unasababisha uchovu na kutojisikia vizuri. Haidha, napendelea baridi kwa sababu hutoa mazingira mazuri ya kufanya kazi. Kujifunza au burudani. Kwa mfano, napendelea kusoma, kufanya kazi au hata kukaa nyumbani nikipumzika wakati wa baridi. Kwani akili inafanya kazi kwa ufanisi zaidi bila usumbufu wa joto. Wakati mwingine, baridi hunifundisha pia kutumia muda wa kirefu kwa kufikiria au kupanga shughuli zangu jambo ambalo halifanyiki vizuri wakati wa joto kali. Hata hivyo, joto lina faida zake kama vile. Kuniruhusu kufanya shughuli za nje kama. Kuogelea au kufanya michezo ya mwanga wa jua. Lakini kwa mtazamo wangu binafsi. Baridi ni bora zaidi kwa faraja, afya na utulivu. Na ni hali ambayo nigeipendelea kuwa nayo kwa muda mrefu. Kwa ujumla, napendelea baridi kuliko joto kwa sababu hunipea faraja. Unyenyekevu na nafasi ya kufanya kazi au burudani kwa urahisi. Na hunisaidia kudumisha afya na nguvu, za mwili na akili.

Kira jioni, ninalatiba ya utulivu abayo huu niwezesha kupumzika baada ya siku yenye shugli nyingi. Kwanza napenda kusafisha mwiri na meno, jabo linaro nifanya nijisikie safi na tayari kuwa na usingizi. Bada ya hapo, mara nyingi hufanya munda wakupumzika kwa akili. Kama kusoma kitabu, kusikiriza mziki tulivu, kutazama vipidi vya televisheni ninavyovipenda, shuguri hizi hu nisaidia kuodoa musonga wa mawazo na kunipa utulivu wa dani kabla ya kulala. Haitha, mara nyingi hufanya mpangirio wa kupanga mambo ya kesho. Hii inaweza kuwa kueka nguo kuwadaa vifaa vya kazi na umasomo au kuadika orodha ya kazi. Kutengeneza mpangirio huu unisaidia kuwa tayali kisaikolojia na biyashara na kunipa hisia ya utulivu na amani wakati wakulala. Zaidi ya hayo, mara nyingi napendelea kutafakali na kuomba jabo inaro nisaidia kuimanisha hisia za sukulami na kuondoa mawazo mabaya ya siku. Kupitia tafakali ninaweza kufikilia mapanikio na changamoto ninazo kuba liana nazo na hivyo kujipanga kiakili kwa siku inayofuata. Kwa ujumla, kila jioni kabla ya kurala na penda kusafisha mwili kupumzika kwa akili. Kupanga mambo ya kesho na kutafakali. Latiba hii huu nisaidia kurala vizuri kuodoa msongo wa mawazona kuwanza siku mpia nikiwa na nguvu utulivu na hali ya kufanya vizuri zaidi.

Wakati ninapojisikia furaha napenda kushiriki hisia zangu na wengine. Hii inaweza kuwa kwa kucheka na marafiki. Kuzungumza kuhusu mambo mazuri yanayotokea au kushirikiana na familia katika shughuli zinazofurahisha. Kushiriki kushiriki furaha yangu kunanifanya, nijisikie mshikamano na wengine na kuongeza hisia za furaha ya pamoja. Aidha, napenda kushiriki katika shughuli za burudani kama kusikiliza muziki, kuimba, kucheza michezo au hata kutembea nje katika mazingira mazuri. Shughuli hizi hunifanya nijisikie huru kupumzika na kuongeza hali ya furaha ya ndani. Muziki au michezo hasaa hunipa nishati na ya ziada. Na kunifanya niendelee kusherehekea furaha hizo kwa njia ya kipekee. Zaidi ya hayo, napenda pia kufanya jambo nzuri kwa wengine wakati wa furaha. Hii inaweza kuwa kusaidia jirani kutoa zawadi ndogo au kushirikiana katika shughuli za kijamii. Kufanya kitu kizuri kwa wengine na kunipa furaha zaidi na kunifanya nijisikie kuwa na maana na dhamani wakati wa furaha. Kwa ujumla najifurahisha wakati wa furaha kwa kushirikisha hisia zangu na wengine. Kushiriki katika burudani na kufanya mambo mazuri kwa wengine njia hii husaidia kuongoza hali ya furaha na mshikamano na hisia za kuridhika kiakili na kihisia.

Wikendi kwangu huwa ni wakati wa kupumzika, kufurahia na kushirikiana na familia na marafiki. Kila jumamosi na jumapili napendelea kuanza siku kwa kuenda kanisani. Jambo linalo, linalo nipa imani yangu na kunipa nafasi ya kutafakari, kuomba na kupata amani ya kiroho. Baada ya kanisa mara nyingi napenda kutembea kidogo, kunywa kahawa na marafiki au kushiriki kwenye shughuli dogo za kijami jambo linalo, ongeza furaha na mshikamano wa kijami. Aidha, wikendi ni wakati mzuri wa kuburudika na kufuatilia mchezo ninayopenda hasa mchezo ya soka au basketbol. Napenda kutazama timu zangu kupigana kwenye uwanja, kushangilia pamoja na mashabiki wengine na kupata mshikamano. Waki pekewa ushindi au hata changamoto zinaza tokea kwenye mchezo. Hii hunisaidia kupumzika kiakili na kuondoa msongo wa kazi ya wiki mzima. Zaidi ya hayo, mara nyingi napenda kufanya shughuli za burudani nyumbani. Kama kusoma vitabu, kushirikiza mziki, kuiba au hata kufanya michezo ya video. Shughuli hizi hunisaidia kupumzika, kuimarisha akili na kuongeza furaha ya kibinafsi. Pia napenda kutembelea familia na marafiki, kushirikiana katika sherehe dogo na kufanya kazi dogo za nyumbani kama kupanga mavazi au kushughulikia bustani. Wikendi pia ni wakati mzuri wa kujipatia nafasi ya kufikiria kupanga wiki inayofuata na kufurahia mambo madogo ya maisha kama chakula, kizuri, kinywaji au kuangalia anga la jioni. Napenda wikendi ziwe na mchanganyiko wa kupumzika na kufanya shughuli kwani hutoa mchanganyiko mzuri wa amani ya akili na mshikamano wa kijami. Kwa ujumla, wikendi kwangu ni wakati wa imani, burudani, mshikamano na familia na kupumzika. Kwanzia kuenda kanisani kunywa kahawa na marafiki, kutazama michezo hadi kushiriki shughuli dogo za nyumbani wikendi hunipea fursa utulivu na motisha ya kuanza wiki mpya kwa hali na nguvu.

Harufu ninazozipeda zaidi ni harufu ya chakula kipya kinachoandaliwa. Hasa chakula kinacho toka jikoni, nyumbani au mlo mzuri wa buga za chakula. Napenda harufu hii, kwa sababu hunisaidia kufurahia chakula kabla hata sijakula. Na mara nyingi hunileta. Uniletea hisia za falaja na utulivu kwa mfano, harufu ya unga wa ugari ukiandaliwa, mchuzi wa nyama ukiiva au harufu ya mikate mipya, unifanya ufanya mtu ajisikie jiani na jaa ya chakula cha latha. Nakubuka hasaa niripo fulahia harufu hii, wakati wa chakula cha asubuhi, au chakula cha jioni. Kilicho adaliwa na familia. Harufu ya chai ya moto au kahawa, inapopikwa nyumbani. Pia, ni moja wapo ya harufu ninazopenda. Kwani, hunifanya nijisikie mtulivu na tayari kuanza siku au kupumzika baada ya shughuri. Zaidi ya chakula napenda pia harufu ya manukato ya, kila siku. Kama vire manukato nyepesi ya mtu au harufu ya sabuni nzuli. Harufu hizi, hunipa hisia za fahali, usafi na utulivu na mara nyingine, unifanya nijisikie mzuli, kiakiri na kihisia. Kwa ujumula, harufu ninayopenda zaidi ni ya chakula kipya. Kinacho andaliwa, kahawa au chai moto. Na manukato nyepesi. Harufu hizi, huniretea fulaha, utulivu na hisia za mani, na kila wakati ninapoona au kuzipata, huongeza burudani na faraja katika maisha yangu ya kila siku.